Naam, kama niko mdogo nilikuwa napenda kuangalia nyota wakati wa usiku nyota huwa na mwoneka mzuri pale angani na unpoangalia inakusaidia kutoa mawazo mengi akilini mwako kwa hivyo mimi hupenda kuangalia nyota angani wakati wa usiku.